Mimi ninakipawa cha uwandishi na mawasiliano ya ubunifu. Ninatumia kipawa hiki kuelezea hisia, kumbukumbu na kutoa ushauri kwa ufasaha. Pia ninapenda kutumia simu yangu kunasa picha za kipekee, zinazosaidia kuelezea hadithi zangu kwa njia ya picha yenye ubora wa hali ya juu.

Mimi hueka malengo yangu kwa kutumia mbinu ya kuvunja majukumu makubwa kuwa hatua ndogo ndogo zinaweza kutekelezeka kila wiki. Ninatumia simu yangu kupanga ratiba hizi na kuweka vikumbusho ili kuhakikisha si chelewi kukamilisha miradi yangu kwa wakati. Mwisho wa kila mwezi, mimi hupitia kile nilicho fanikisha na kufanya marekebisho pale inapo hitajika ili kendelea kujiendeleza kitaaluma.

Kinachonipa motisha zaidi kazini ni uwezo wa kutatua changamoto na kusaidia wengine kupata ufumbuzi wa haraka. Natumia simu yangu sana sana kupata hamnasa ninapoona jinsi teknolojia inawezeweza kuraisisha majukumu magumu na kuongeza ufanisi. Pia kuona matakeo chanya ya kazi yangu na jinsi yanavyoleta mabadiliko katika maisha ya watu uniskuma kundelea kufanya kazi kwa bidii na ubunifu kila siku.

Napenda sana kucheza mpira wa miguu na marafiki zangu au soka. Hasaa nyakati za mwisho wa wiki. Mchezo huu unanipa changamko, unaniweka sawa kimwili. Na ni fursa nzuri ya kufurahia wakati wa ushirikiano na wenzangu. Pia nikiwa nyumbani, mimi ufurahia michezo ya bodi au michezo ya kidijitali ambayo inanisaidia kutulia na kuchochea ubunifu wangu.